Asubui ya leo, nilianza siku yangu ya kwa utulivu na mpangilio. Nikiwa na nia ya kuifanya iwe siku yenye tija na mwelekeo mzuri. Niliamka mapema majira ya saa kumi na moja na nusu alfajiri. Nimejifunza kuwa kuamka mapema hunipa nafasi ya kuanzia siku bila haraka na kunipa muda wa kujitayarisha kisaikolojia na pia kimwili. Nilipoamka niliisi mwili wangu umetulia ingawa kulikuwa na dalili kidogo za usingizi, jambo ambalo ni la kawaida. Hata hivyo, nilijipa moyo nikajua kuwa kuamka mapema kuna niweka hatua mbele moja katika kupanga siku yangu. Baada ya kuamka, kitu cha kwanza nilichofanya ni kujinyoosha na kufanya sala na tafakari fupi. Huu ni wakati muhimu sana kwangu kwa sababu hunisaidia kutuliza akili na kueka mwelekeo wa siku. Katika muda huu mfupi, hua najitafakari na kujiuliza malengo ya siku. Pia, najiandaa kisaikolojia kukabiliana na majukumu yanayo nisubiri. Pia, nilichukua dakika chache kuangalia mazingira yangu, kufungua dirisha na kuvuta hewa safi ya asubui. Jambo linalonipa hisia ya uhai na mwanzo mpya. Baadae, niliandaa chakula cha asubui. Asubui ya leo, nilikula kifungua kinywa chepesi, lakini chenye kunipa nguvu. Nilikunywa chai na mkate, ulio pakwa blue band, na pia mayai. Ni naamini kuwa kufungua kimya ni muhimu kwa sababu hunipa nguvu ya kwanza siku bila uchovu Nilipo kuwa nikila nilitumia muda huo utulivu bila kwa utulivu bila haraka kujiandaa kiakili wa shugli zingine Baada ya kufungua kinywa nilienda kupiga kuoga Hii kuoga wakati wa asubui husaidia, hunisaidia nisikie nikiwa nimechangamka kwa sababu pia ina nisaidia kutoa usingizi nilio kuwa nao awali kama kulikuwa nao. Pia inanisaidia nisikie niko tayari kuanzia siku yangu na inanipa nguvu mpya. Baada ya kuoga nilianza siku yangu ya kazi. Kwa kuwa ninafanya kazi ya kwa mpangilio, unaoruhusu kuanza shugli mapema, nilijipanga vizuri, nikapitia ratiba ya siku, na nikaanza majukumu yangu taratibu. Iwe ni kujiandaa kuenda kazini au kuanzia kazi ni kiwa nyumbani Huwa nahakikisha nimepanga vipaumbele vyangu ili nisipoteze mwelekeo Nili jitahidi kuanza na kazi muhimu zaidi wakati akili yangu bado iko freshi kihisia nilijihisi vizuri asubuhi hii nilikuwa na hisia ya matumaini na utayari wa kukabiliana na siku Ingawa kulikuwa na majukumu mengi yanayo ni subiri Sikuanza siku nikiwa na wasiwasi Badala yake nilijihisi ni mejipanga nikiwa na utulivu wa ndani na hamasa ya kufanya yaliombele yangu kwa bidii hisia hizi zilitokana na jinsi nilivyoanza siku kwa utaratibu bila haraka na bila msongo Kwa hivo asubui ya leo ilikuwa mwanzo mzuri wa siku yangu Niliamka mapema, nikaanza siku kwa utulivu, nikala kiamsha kinywa, nikaenda, nikaoga, na kupanga majukumu, majukumu ambayo yalinipa msingi mzuri yalinipa msingi mzuri wa siku nzima. Kwangu, namna nilivyoanza asubui inamchango mkubwa katika jinsi, siku nzima itakavyo kuwa. Na asubui ya leo, imenipa nguvu, matumaini, mwelekeo chanya na wakuendelea na siku.

Kwangu mimi, niko na wachezaji kadhaa ambao nawapenda sana. Wa kwanza ni Kristiano, wa pili ni Amadi Yalo, na wa mwisho ni NgoLo kante. Kila moja wao hunivutia kwa sababu tofauti. Na kwa pamoja, wananifundisha masomo muhimu kuhusu bidii, nidhamu, unyenyekevu na kujituma bila kuchoka. Kwanza, Kristiano ni mchezaji anaye, ninayempenda sana, ninayemchukulia kama mfano wa nidhamu na kujitolea Kinachonivutia zaidi, si vipaji vyake pekeake, bali ni bidii yake isio na kikomo ameonyesha wazi kwamba, mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa kazi ngumu mazoezi zaidi na kujitolea hata pale, wengine wanapochoka Cristiano Ronaldo amenifunza kuwa mtu anaweza kufika mbali sana ikiwa ana malengo, anajiamini na yuko tayari kujitolea kwa asilimia mia. Pia napenda ujasiri wake na namna anavyojiamini bila kuogopa presha au lawama. Pili, napenda amad ni mchezaji ninayempenda sana kwa sababu anawakilisha vipaji chipukizi vinavyoibuka kwa subira na uvumilivu. Yeye, hunivutia kwa kasi yake, ubunifu na uwezo wake wa kubadilisha mchezo hata akiwa bado kijana. Zaidi ya yote, ninapenda jinsi anavyo ambavyo hajakata tamaa licha ya changamoto, ushindani mkubwa au kukaa benchi kwa muda. Kwangu, amad ni mfano wa watu, mtu anayesubiri wakati wake, anafanya kazi kimya kimya na anadhibitisha dhamani yake, anapopata nafasi. Amenifunza kuwa mafanikio haji hayaji haraka kila wakati bali kwa kusubiri na kujiamini. Tatu ni kante. Huyu ni mchezaji nayempenda sana kwa sababu ya unyenyekevu na kazi yake uwanjani. Kante ni mchezaji si mchezaji wa kujionyesha sana, lakini mchango wake katika timu ni mkubwa kupita kiasi. Anapambana, anakimbia, analinda timu na anafanya kazi ambayo mara nyingi haionekani kwa takimu za mabao. Ninavutiwa sana na tabia zake za unyenyekevu nje ya uwanja, licha ya mafanikio makubwa aliopata. Kante, ananifundisha kuwa, si lazma mtu apige kelele ili adhaniwe. Wakati mwingi ni kazi ya kimya kimya, ndio yenye dhamana kubwa zaidi. Kwa pamoja, Ronaldo, Ahmad na Kante wanawakilisha aina tatu tofauti za mafanikio. Ronaldo ni mfano wa nguvu, nidhamu, kujiskuma, mpaka kilele. Ahmad ni mfano wa matumaini, subira na kipaji kinachokua. Kante ni mfano unyenyekevu, kazi ya timu na kujitoa bila kutafuta sifa. Hii ndo sababu nawapenda wachezaji hawa. Na kwa sababu hii moja, hunipa somo tofauti, linalonisaidia, si tu kufurahia mchezo wa mpira, bali pia kujifunza kuhusu maisha. Kwa hivo mimi, wachezaji nawapenda si kwa sababu ya mabao au ushindi pekee, bali ni kwa sababu ya maadili wanaoonyesha. Kupitia hawa wachezaji nimejifunza kuwa mafanikio yanahitaji bidii, subira, unyenyekevu na moyo wa kujitoa haya ndio mambo yanafanya niwaheshimu na kuwadhamini sana kama wachezaji na kama watu.